Kile ambacho hunifanya mimi kufurahi sana ni wakati ambapo nina amani tu moyoni. Amani ni kitu muhimu sana hii duniani. Na wakati mtu atakapoteza amani, huo ndio wakati ambao utajua, ee kwamba, kumbe nimekua nikichezea kitu ambacho ni la faraja hivi. Mimi wakati nina amani wa moyoni, wakati nina tu furaha yangu, hakuna kile ambacho kinaeza nisumbua. Halafu tena, kila ambayo, yaani vitu mingi ambazo zinanifurahisha, ni mengi, siezi sema tu amani na furaha, hizo ni mambo ambao zinanifurahisha. Tena ile zaidi ambayo hunifurahisha sana, ni wakati naona mama yangu, naona familia yangu, wamo katika hali nzuri, kiafya, kimaisha, hawateseki, mara hawateseki kutafuta vyakula, chajio, sijui nini. Huo ndio unakuwa furaha yangu furaha yangu ni wakati naona watu wengini wako na amani, wako na afya wanaishi maisha mazuri hio ndio inakuwanga amani furaha yangu.

Wakati mwingi nikitaka kutia mtu moyo, hua najaribu kuwaongelesha kwa amani, na pia sio tu kuwaongelesha, pia kujaribu kuwafanya wacheke. Kwa sababu unajua wakati mwingine mtu anaeza kuwa hana amani moyoni ila, wewe unataka tu kuenda kuanza kuongea tu hiyvo, hautaki kujali anapitia nini. Naam, na mimi mara mingi nikiona mtu hana furaha na nataka kumtia moyo, naenda ninamuliza, ee je? Nini iki kinakusumbua. Kama amefungua roho, akaniambia ni hiki, hiki na hiki. Na mimi nitajaribu nimwambie, "'tafadhali usiwe na msononoko usijisumbue, hii ni maisha na vitu kama haya hufanyika. Kwa hivyo usijali, peleka maisha pole pole furahi, fanya mambo ambayo wewe unapenda." Na mtu asikutishe, yaani napenda tu kuenda kuongeleisha mtu, "after" nishajua shida yao. Naenda niwaongeleisha hivyo. Kuwatia moyo, unawaambia "hapana!". Hata saa zingine naenda ni nawambia," jaribu, enda ukasome huu uu". Mlango wa uu kwenye biblia.

Kazini kuna changamoto nyingi sana. Siezi nikadanganya. Unajua kazini changamoto huja sana sana kwa sababu tunakutana na watu ambayo hatujui wametoka wapi, watu ambayo wako na tabia tofauti, tofauti. Na hakuna kitu kigumu kama kujaribu kuelewana na watu ambao wana tabia tofauti. Najua kuna wengine wapole, kuna wengine wajasiri, kuna wengine wenye kiburi, kuna wengine hawataki kusikia asilani. Kwa hivyo naona changamoto za kikazi, mara mingi ni vizuri mawasiliano ni kitu cha maana sana. Ukiona kuna kitu ambacha hakiendi vizuri humu kazini, mie mara mingi nyingi mi naita mtu namwambia eda. Jamani hiki kimefanyika na hakifai kuwa hivi.

Sijawai kuwa mtu ambaye anapenda maua sana. Mara sijui harufu ama nini. Ila sitadanganya. Kile ambacho kina nifurahishanga kwenye maua. Labda ni namna inavyokaa sio manukato. Tuseme rangi yake. Napenda maua ambayo yanapendeza kirangi sana. Kuziona tu hivi. Yanafanya tu nisikie ni kama nina furaha. Ila tuseme ati mara siju harufu ya maua hapana. Na mi si mtu ambaye anapenda maua.

Naam, napenda sana kufanya kazi za ushirikiano na wengine. Najua kazi ya ushirikiano unasaidianga sana sana kwa sababu sio kila wakati tutakuwa tunajifikiria sisi wenyewe. Sio kila wakati tutakuwa tukikaa tukisema kwamba niko sawa sitaki usaidizi wa watu wengine. Kwanza katika kazi ushirikiano unasaidia mtu sana kujua kwamba kumbe kuna zile ambazo siyajui, unasikia mawazo ya watu wengine, uko zile za ee jamani. Kumbe nilikuwa nahitaji kusikia haya. Mi napenda sana kazi za ushirikiano. Ila tu ubaya wa kazi ushirikiano mara nyingi ni kwamba kupoteza muda mingi sana. Ila kama kuna wale ambao watu ambao wanajielewa, muda mingi hauchukuliwi mnatoka hapo kama mmesoma, mmejua mambo mapya, mmejua kwamba ni nzuri. Naam.

Naamu, napenda kuenda pwani. Pwani unakaa vizuri sana, kunakaa kupendeza, kunakaa kunaraha. Ila sijawai pata nafasi ya kuenda huko. Toka nizaliwe. Ila tuko na pwani kule mombasani. Raha. Sijawai kuenda. Ila najua kwamba siku moja. Nitafanikiwa. Nitaenda huko. Maybe nienda hata na watu wetu kidogo. Tukaone pwani. Mimi ni mtu ambaye napenda kuenda mahali mapya. Napenda vitu mapya, napenda kuwasiliana na watu wapya. Kwa hivyo siezi kataa nikiezapata huo fursa wa kwenda uko pwani. Siezi nikakataa.

Nikiwa mtoto, nilipenda kucheza sana. Kuna mambo ambayo nilikuwa nikifanya, nikiwa mtoto. Na mama yangu alikuwa akishinda akiniambia, ee jamani, wewe si utakuja kuwa mwalimu. Kwa nini alikuwa akisema yu hivi? Nilikuwa napenda kuenda kucheza mahali ambapo kuna miti mingi. halafu naanza kuwachapa ni kama nawafunzo. Namwambia, ee, nimesema esabu mtu hafanyi hivi. Nimesema hii, inafaa kua hivi. Nasa nilikuwa napenda sana kufunza hadi mamangu akaanza kusema. Eyo jamani we mwanangu ukiwa mkubwa utakuja kuwa mwalimu. Ila ilikuwa tu mchezo ambao nilikuwa napenda halafu na miye nikiwa mtoto nilikua nilikuwa napenda sana kucheza peke yangu. Si ati sijui mambo ya ata mambo ya baba na mcha mama. Nilikuwa nacheza nikiwa peke yangu nilikua napenda sana mambo za masomo. Nashukuru mungu ila watu pia tunakuwa na.

Usiku kabla kulala, mie utafakari sana. Naangalia mambo ambayo nilifanya kabla ya jua kuzima. Naam. Alafu nikisema, aa sasa kesho asubuhi majaliwa nikiamuka. Nitafanya hii, nitafanya hii. Kama mfano niseme haya nitaanza na maombi, nisome kidogo, niende jimu, nirudi, niangalie mtoto. Yaani napanga tu kazi yangu kabla kulala. Alafu cha mwisho sana, naomba mungu, namwambia mungu leo usiku ni kilala, uwe nami, alafu na lala. Napenda kukaa dakika thelathini kabla kushika simu, nikijua nataka kuenda kulala. Ndio niache hayo mambo ya mitandaoni, nijifikirie mimi mwenye. Unajua wakati mwingine ni vizuri sana kuwa katika ile hali ya amani, uli jifikirie maisha yako zaidi. Pia nimegundua kwamba unajua usiku na asubuhi ni wakati nzuri sana kujifikiria. Kwa sababa hakuna kelele mingi, hakuna wale ambao wanashinda wakikuita. Kuna amani sana, sasa huu ni wakati ambao mtu unatafkari. Nini unataka kwenye maisha ako?